Ya, napenda wali kushinda ugali. Okay ugali kitambo nilikuwa naipenda lakini sahii napenda wali. Wali ni rahisi kupika, ni faster, kwa sababu ugali lazima upike na kitu ya kukula nayo stew. But kwa wali like hiyo unaweza pika anything like unawezaipika ikiwa peke yake ama uipike tu na halafu ni easy na haraka.

Wiki yangu ya kazi mimi huipanga before hata haijafika nijue nafaa nionane na client wagani ama nafaa nifanye kazi gani but kama sina ndio huwa sipangi juu kama nikonayo ndio huwa napanga lakini kama haiko huwa sipangi. Inadepend. Kama inadepend nikiwa nayo hii wiki nitapanga. Lakini kama sina nitangoja mpaka time nitapata alafu nitapanga.

Oh mimi utotoni nilikuwa napenda kuenda kuogelea na marafiki kwa mto hiyo time kama ni weekend ama ni lini mnangoja kama mbogi alafu mnaishia saa mkishaenda kuswim hiyo time mto haikuwa inajaa hiyo mnatokea mkiwa wengi mnawezajipata hata vijana kama kumi mumeenda kuogelea ilikuwa fun sana.

Of course, yani kuna mtu hapendi chakula kitamu kweli? Wee, napenda chakula kitamu, kwanza ikue pilau, pilau iliyo na nyama. Napenda chakula kitamu of course, na nikipata mpishi mwenye anapika chakula kitamu nitakaa naye na atakuwa rafiki yangu sana. Sidhani kuna mtu hapendi chakula kitamu.

Naam nimewaifanya kazi ya kujitolea, si maramoja, back nikiwa shule, nikiwa hapa inje, sometimes munaenda ku-visit place, na lazima mnini, mjitolee kazi, mnaamua kuenda kusafisha, mtaa ama, kijiji, hiyo lazima pia ujitolee, kuenda kuona wagonjwa, pia ni kujitolea.

Mimi ninapenda nini? Napenda si bongo. Napenda gengeton. Gengeton ni ya wa Kenya. Napenda kusupport local talent. Kwa sababu wengi, utapata wakona test kwa music, utapata ile music wanatoa ni mzuri na ni inabamba lakini watu wengi hawa support local talent. So napenda kuanzia na kusupport local talent before ata sijaanza kusupport international.

Kwa saa hii natumia wi-fi, unajua wi-fi ni cheaper na ni easier kutumia kuliko data ya simu, data ya simu inabidi unarecharge every time and every time lazima urecharge tena, lakini wi-fi the moment umeilipa unaenda nayo mpaka mwezi iishe, wi-fi ni cheaper and more affordable.

Okay nilikiwa navaa saa kitambo but sahii sivai. Saa kwa hii muda sijanunua saa kwa sababu simu ikona saa sasa naona kukuwa na saa mbili ni kind of different lakini kitambo nilikuwa napenda kuvaa saa mkononi lakini kwa sasa juu nikona simu sihitaji saa ya kuangalia masaa ama ya kuvaa ama ya urembo.

Naam nilikuwa na mnyama wa kufuga na alikuwa paka alikuwa mrembo wa white and black lakini due to some circumstances nilibidi nimempeana juu. Sasa shughuli zangu za kutoka sometimes nimeenda siku mbili. Utapata ule paka anataseka sana juu kama siko naona anataseka mtu wakumulisha.